Mimi nawasiliana na wafanyakazi wenzangu kupitia njia ya simu ama vile vile kupitia njia ya barua pepe. Hata vile vile kwa system ya kampuni kunaweza kuwa vile vile njia muhimu kama vile chat ya kueza kuunganisha wafanyakazi.

Mimi naweka picha zangu mtandaoni lakini naweka picha zangu mtandaoni si kwa kusema ni mara kwa mara hapana ni pahali tu ambapo ni naweza kupendelea kuweka mtandaoni.